Jee niendeshe gari au nichukue basi Gari linatatizo kidogo la mafuta linakula sana Basi ni raisi na nafuu Lakini leo ni na mizigo mingi na dhani gari ni bora Nitakwenda dukani kununua vitu vingi Baada ya kazi nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa Nilazima nimpigie simu kwanza niangalie kama yuko nyumbani Ninaitaji pia kununua dawa kutoka famasi mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri, ebu niandike orodha, niki, kosa au kitu chochote.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa raga. Nilipokuwa kidato cha kwanza, nilikuwa na tamaa ya kupenda, ya kucheza huu mchezo wa raga. Lakini baadaye nikawa nimepata tatizo kwenye mguu, nikauwacha. Kwa hivyo sasa ningependa kuijaribu pia, kuicheza.